Ndio nimewai kuenda kwenye maonesho ya sanaa na uzoefu huo umekua wakipekee sana na kunifungua macho kwa namna tofauti. Maonesho ya sanaa ambao nimeshai kwenda yamenipa fursa sana ya kuona na kuelewa sana kama ni kitu ambacho siyo mapambo tu. Bali ni njia moja wapo ya mawasiliano, utamaduni na historia ya jamii fulani. Na Nilipo fika kwenye maonesho hayo nilianza kwa kutazama kazi mbali mbali za wasanii kama vile uchoraji, vinyago, michoro, sanaa za mikono na wakati mwingine sanaa za kisasa zututumika kwenye teknolojia Kila kazi ambayo sanaa ilikuwa naiangalia Basi ilikuwa na ujumbe wake na niligundua kuwa msanii alitumia sanaa kueleza hisia changamoto au hali halisi ya jamii ambayo inamzunguka Kuhu ni kitu ambacho kili nifungua sana na nikifurahia sana Lakini kilicho nivutia zaidi ni jinsi sanaa inavyoweza kuamsha hisia na mawazo kazi moja ya sanaa ingeweza kunifanya nihisi furaha nyingine huzuni nyingine kunifanya nijiulize maswali kuhusu maisha ya jamii ili nifanya nitambue kuwa sanaa inanguvu kubwa sana ya kuelimesha kuamasisha mabadiliko ya jamii na pia kufanya mtu ajisikie kwa namna tofauti kwa kadri ambavyo ile sanaa, itakavyo kuwa imelenga, hisia, ama mfungwa maisha yake binafsi. Lakini pia, maonesho haya yalinipa sana nafasi ya kuonana na wasanii wenyewe au wasimamizi wa maonyesho kupitia mazungumzo nao. Nilijifunza changamoto nazo kutana nazo, chanzo cha msuku wao. Na maana halisi ya kazi wanazozionesha, hii ilinisaidia sana kuthamini zaidi juhudi na ubunifu unaohitajika katika kuunda kazi ya sanaa. Niliongea nao na nizungumza nao sana kwa mapana na marefu na kuwauliza baadhi ya mambo ambayo wanakutana nayo, baadhi ya kero, baadhi ya changamoto, Lakini pia zile faida ama uzuri wa kazi ambayo wanaifanya kwa upande mwingine inawasaidia vipi wao pia katika mapato labda katika kipaji chao labda wana maono gani kwa miaka miwili mitatu ambayo inakuja mbele wanajiona wakiwa katika sehemu gani kutokana na kile kitu ambacho wanakifanya. Ama kutokana na hile kazi ambayo wanaifanya kwa ujuzi na juhudi zao zote kuhakikisha kwamba wanatimiza yale ambayo wamekusudia ama yale ambayo wamelenga katika jamii. Lakini zaidi ya hilo maoneshi ya sana ni jukwaa ambalo linabadilisha kabisa utamaduni. Nabadilishana utamaduni kwa namna tofauti tofauti. Niliona jinsi ambavyo sanaa kutoka maeneo ya au makabila tofauti tofauti yanavyo tofautiana. Lakini bado inalengo moja ya kuwasiliyesha ujumbe. Hii ili nifanya nione umuhimu wa kuifadhi na kuendeleza sanaa za asili pamoja na kumbatia sanaa za kisiasa. Kwa ujumla, kuenda kwenye maonesha ya sanaa ama kuongeza uelewa wangu wa sanaa na ubunifu wa jamii kumenifundisha kuwa sana si kwa ajili tu ya wataalam pekee. Bali ni kwa kila mtu anayependa kujifunza na kutafakari na kufraia uzuri au ubunifu wa binadamu ama ni kitu ambacho kinaeza ika kufanya akili yako iwe sharp ni njia mojawapo ya kufikisha burudani lakini pia kufikisha ujumbe Kwa maana fulani ambayo ni nzuri njema labda ya kisiasa ama kitamaduni fulani.